Kati ya paka na umbwa mimi upendelea zaidi umbwa kwa sababu nimeona wana utu wa kirafiki na mwingileano mkubwa na watu. Umbwa mara nyingi huwa waaminifu, wachangamfu na upenda kuwa karibu na binadamu. Jambu linalofanya, uwepo wao, ulete furaha na faraja hata bada ya siku ni uchevu ninapenda jinsi kutembia nao, kuwafundisha amri ndogondogo au hata kucheza nao, kuna viwezo kupunguza msongo wa mawazo na kufanya siku iisi nyepesi zaidi. Pia wanatia moyo uwajibikaji kwa sababu kuwatunza kuna itajiratiba uangalizi na upendo wa dhati. Hata hivyo na amini kwamba paka pia wanavuto wao wa kipeke. Wanatulia ni wasafi na maranyingi hawaitaji uangalizi mkubwa kama umbwa. Wanafaa kwa mtu anayependa utulivu na nafasi binafsi. Lakini kwa upande wangu, tabia ya umbwa ya kuwa karibu na binadamu kuonyesha hisia zao hisia za waziwazi za kuleta uhai katika mazingira ndiyo inainifanya. Ni wapende zaidi kuliko paka.